Wakati ambao niko na furaha, mimi hujifurahisha kwa kushare moments na watu wa karibu kama familia na marafiki. Naweza kusikiliza muziki, ninaupenda, kuwatch movie, au kutoka inje kidogo kupumua hewa safi. Pia upenda kujitreat kwa chakula poa na kufanya kitu kinachoniletea amani ya akili.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni pale ninaweza kufanya kazi yangu vizuri na kuona matokeo yake wazi. Kwa mfano nikikamilisha kazi kwa wakati, nikipata feedback mzuri au, nikiweza kusaidia timu, kufikia malengo yao, hunipa satisfaction sana.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini sana ni Google. Ninaipenda kwa sababu huduma zake huwa zinakuanga ni reliable na zinasaidia sana katika maisha kila siku. Kama Google Search, Gmail na Google Maps, pia naona Google inawekeza sana kwa security na innovation. Jamba ambalo ni muhimu sana kwa watumiaji wake.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni ile inayonipa nafasi ya kujifunza na kukuwa kama mtu. Kazi ambayo inanipa responsibilities, inanifanya nifikirie kwa kina na pia inaniruhusu kushirikiana na watu wengine. Pia nadhamini kazi ambayo inalipa kwa haki na kuniheshimu kama mfanyikazi.

Kwa maoni yangu, mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Lebron James. Anapendwa sana kwa sababu ya uwezo wake wakucheza nafasi tofauti na kusidia timu yake kwa njia nyingi. Si tu kwamba anafunga points, lakini pia ni leader mzuri na anajua kushirikisha wachazaji wenzake. Pia ameonyesha consistency kwa miaka mingi na ameweka nidhamu kubwa ndani na nje ya uwanja.

Kwa upande wangu, sipendi sana kuvaa vipuli, lakini ninaelewa kwa nini watu wengine wanavipenda. Vipuli vinawezafanya kuongeza style na kufanya mtu aonekane akiwa smart na pia classy kulingana na location. Mimi hupendelea kuvaa vitu rahisi na comfortable ila wakati mwingine kwa hafla maalumu naweza kuvaa aksesori kidogo.

Baadhi ya kitendo vitendo ya ambavyo nimewahi kufanya ni kusaidia mtu alikuwa na shida ya haraka bila kumjua. Pia kuna siku nimemsaidia jirani wangu kulipa na kubeba mzigo yake wakati alikuwa mgonjwa. Pia mara nyingine huwasaidia watu kwa kuwapa ushauri au kuwasikiza tu wanapokuwa na stress.

Nguvu zangu kazini huwa mimi ni mtu anayejipanga vizuri na anaye heshimu muda. Naweza kufanya kazi chini ya shinikizo bila ku panic na huwa na focus kumaliza majukumu kwa wakati. Pia niko open kujifunza mambo mapya na kupokea maoni ili nijiboreshe.

Mchezo ninaoupenda sana katika olimpiki ni mbio za riadha. Hasa sprint kama mia moja na mia mbili. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha nguvu, speed na nidhamu ya hali ya juu sana. Pia huwa inakuanga ni exciting kuona wanariadha kutoka nchi tofauti wakishindana kwa haki na kuwakilisha mataifa yao.

Kwa kawaida mimi huoga mara moja kwa siku, hasa jioni baada ya shughuli za kila za siku nzima. Hii hunisaidia kujisafisha, kupumzika na kuondoa uchovu wa siku. Wakati mwingine kama nimefanya kazi nzito au hali ya hewa, ni ya joto sana naweza kuoga mara mbili.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na pia kupata taarifa Naitumia kupigia simu na kutuma messages kwa familia na marafiki na pia kuangalia emails za kazi Pia hutumia apps za habari, social media na wakati mwingine kujifunza vitu vipya mtandaoni.

Najenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu kwa kuheshimiana na kuwasiliana vizuri. Mimi huwa open kusikiliza mawazo yao, kushirikiana kazini na kusaidiana pale inapohitajika. Pia napenda kuwa na attitude chanya na kuepuka migogoru isio ya lazima.

Kwa kawaida mimi si fan mkubwa wa kucheza michezo ya video. Mara nyingi ninapocheza mimi huwa nimeboeka sana, labda stima imepotea au nimetulia tu na marafiki na tunaamua kucheza game moja ya kutuondolea tu stress na kujenga uhusiano wetu.

Mchezo ni naopenda kucheza sana ni mchezo wa mpira wa miguu Napenda sana mchezo huko kwasababu ni raisi nauwelewa na nimecheza tangu utotoni mwangu. Hua ni mchezo ambao unafanya ufanye mwili, unifanya exercise na kuchangamsha mwili, pia kutuliza tu mawazo.

Mimi ni mtu wa usiku. Sipendelei kuamuka mapema sana kwa sababu huwa inafanya siku yangu inafili ikiwa exhausted. Naweza kaa usiku mzima hadi saa kumi, saa kumi na mmoja, saa kumi na mbili asubuhi ili niende kuongeza kulala lakini kuamuka mapema unilemea sana.

Ndiyo napenda kuangalia nyota hasa wakati wa usiku Ukiwa kimya na anga iko clear kuangalia nyota kuna unifanya nijisikie nikiwa relaxed na kunikumbusha jinsi dunia ilivyo kubwa Wakati mwingine hukaa nje kidogo nikitafakari au kuzungumza na watu wa karibu.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni kwanza kuwa disciplined na kuanyesha initiative. Ni muhimu kuzingatia madili ya kazi, kushirikiana na wenzako na kuuliza pale hujue jambo fulani. Pia ni muhimu kupanga muda wako vizuri na kushugulikia tasks task kwa priorities yake.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni simple na comfortable lakini pia zinaonekana smart. Kwa kazi mi hupendelea formal au semi formal kama shirts and trousers au nguo tu zinazofaa ofisi. Wakati wa mapumziko hupenda nguo casual tu kama t-shirts na jeans au vinyasa.

Ninaweka neno siri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba na alama malum ili niwe iwe strong. Pia kupendelea kutotumia leno siri moja kwa akaunti zote. Na mara kwa mara huwa na update passwords zangu.

Chumba ninachokilalia kina ukubwa wa aina yake. Si kikubwa sana, bali si kidogo sana. Ukuta zake ni zarangi nyeupe na kina lighting ambayo inatosha na haiumizi macho. Pia kitanda ninachokilalia, kina matress nzuri na blanket ambayo naipenda sana. Nakipenda sana kwa sababu dirisha lake liko sehemu ya juu ambayo naeza ona nature, miti na huwa kina nifurahisha sana.

Totoni wangu nilipenda sana kupanda miti au mimea katika bustani ya ushambani. Pia nilipenda pia kucheza michezo ya inje kama mpira wa miguu na kuruka kamba na marafiki. Mara nyingine nilipenda kusaidia wazazi wangu na kufanya chores ndogo ndogo nyumbani. Kazi hizi ndogo zilinifundisha uvumilivu ni dhamu na pia kushirikiana na wengine.

Nyama ninayoipenda sana ni nyama ya kuku. Naipenda kwa sababu ya ladha yake, virutubisho vyake na pia wepesi wake wa kuitafuna siyo kama red meat. Kuipika ni raisi na inaeza endanisha na chochote kile iwe ugali, iwe wali, iwe chapati.

Somo la science ni nalopenda zaidi ni biology. Napenda kujifunza jinsi viumbe na mwili wa binadamu unavyofanya kazi na jinsi mazingira yanavyo adhiri maisha yetu. Pia biology ya unifundisha umuhimu wa kupreserve nature na afya ya dunia. Somo hili pia linanifundisha research skills na curiosity ya kuelewa mambo kwa kina.

Siku za mvua, mimi hupenda kubaki ndani kidogo na kufanya activities to live. Mara nyingi hukaa nikisoma vitabu, kusikiliza mziki, au kuangalia filamu kadhaa au series, pia kuchukua chai moto na coffee na familia au marafiki na kuzungumuza tu.

Rangi ninayaipenda zaidi ni rangi ya blue Nimeipenda tangu utotoni mwangu moja sababu kubwa naipenda ni kwa sababu timu naipenda sana Chelsea huvaa rangi ya blue na pia kitu ambacho nikumbusha sana ni anga, ni mbingu yaani sky huwe inakuwanga na rangi ya blue.

Hali ya hewa ya leo imekuwa ni anga yenye mawingu kiasi na pia jua mara nyingine. Joto limekuwa la wastani lnachezea katia 24 degrees Celsius na 27 degrees Celsius. Mchana na pia usiku kumekuwa na kabaridi kazuri. Ni hali yambao naipenda. Sijavalia nguo nzito sana.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja sana sana au mara mbili ikienda sana kwa siku kulingana na matumizi Kwa kawaida huchaji asubuhi kabla kuanza kazi ili kuhakikisha kifaa kina full battery na kwa siku mzima Ikiwa ninatumia sana kwa apps nzito au video huweza kuhitaji kuchaji tena jioni.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipomaliza masomo yangu na kwanza kujitegemea. Niligraduate mwako iliopita kutoka chuo kiku nilikuwa nafanya computer science. Ilikuwa atuwa kubwa kwa sababu ili nifundisha uwajibikaji na kunifanya nijiamini zaidi.

Ninapotaka kustarehe mara mingi mimi huskiza mziki au kuweka filamu nione au series tofauti tofauti ama kukiwa na mpira wa miguu nitaweka nieze kuona pia mara ingine mimi na marafiki wangu huenda nje tusikie poa tujivinjari kisha ninarudi kwa nyumba.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia hasa wakati wa jua kali au nikitoka nje kwa shughuli za kawaida Kofia hunisaidia kujilinda dhidi ya jua na pia kuongeza style kwa outfit yangu. Si lazima nivae kila siku lakini kwa occasions fulani au nikiwa na casual look, napenda kuvaa kofia.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Kwa kawaida, uandika reports, kucheck emails na kufanya research mchandaoni. Pia upenda kutumia kompyuta kwa mafunzo au projects ambazo zinahitaji attention kwa details. Kati mwingine upenda kuangalia video za elimu au tutorials ili kuangeza ujuzi wangu.

Maramingi mimi hutumia muda wangu kukonnect na marafiki au familia. Kama sio hivo ninaangalia vitu ambavyo sikuweza kumaliza na ili niweze kuzimalizia. Na sipendi kuwacha kazi kitu nilichoanzisha kama hakijaisha. Pia naeza tumia muda huo kupumzika kama nimechoka au kutazama filamu kadhaa ambazo ninapenda.

Jinsi ninayopenda kupumzika baada ya siku ndefu ni kuweka mziki laini ambao una kelele mingi ili iweze kunitulizia mawazo Pia nitapiga shawa baridi, hilo inaweza kutuliza mwili wangu na pia ninaweza weka filamu nione.

Ujuzi ambao ni naitaji kuhimarisha ni ule wa time management na priority setting. Angao ni naeza kufanya kazi vizuri, nigependa kuwa zaidi organize na kwa kikisha na jua ni task gani muhimu zaidi kufanya kwanza. Pia nigependa kuhimarisha communication skills zangu, especially pale nilazima kushugulika na watu tofauti.

Napokea habari sana sana kutumia simu yangu ya mkononi, natumia social media tofauti kama Instagram na Twitter, pia mimi hutazama televisheni wakati wa news, especially saa moja na saa tatu usiku, natazamanga stesheni kama vile Citizen TV kupokea habari, na mara kwa mara pia mimi husoma gazeti.

Ndiyo, napenda kugawanya taka zangu kadri niwezavyo. Kwa mfano mimi hugawa mabaki ya plastiki, karatasi na chupa ili zikuwe recycled au zishugulikiwe vizuri. Pia huchukua tahadhari kuepuka kuchanganya taka zinazoweza kuharibu mazingira.

Mwezi ambao naupenda sana kwa mwaka ni mwezi wa disemba sababu kuu ya kupenda ni kwa sababu ya zile sherea ambazo hukuwa pale katika humwezi kama Krisimasi, Boxing Day na pia hapa Kenya tunapenda tunakuanga na sherehe ya jamhuri tarehe kumi na mbili Kwa hivyo inakuanga na siku mingi za siku kuu na watu wengi hukua wamefunga kazi.

Kumbukumbu ninayoipenda sana ambao ninakumbuka sana ya utotoni ni pale ambapo tulipo tunaenda tunasafiri tukienda kumtembelea nyanya yetu kule magharibi ilikuwa inanifurahisha kwa sababu ule muda tulikua tunatumia kusafiri na familia alafu tukaenda akatupa maarifa jinsi ninavyosikia nikikumbuka kumbukumbu hii ni na appreciate maisha naona mambo ambayo yalikuwa na nifurahisha kitambo ndiyo yamenijenga nikawa jinsi nilivyo sasa.

Vitu vingi sana hunifanya nicheke. Miongoni mwao ni marafiki. Marafiki wangu huwa very funny. Wao hunichekesha mara kadha wa kadha. Pia mimi hutazama kuangalia filamu za komedi. Hizo hunichekesha. Miongoni mwao ni vipindi kama vile vinaitwa Friends, Big Bang Theory. Hizu unichekesha sana.

Mafanikio makubwa mbao ni mepata kazini ni kuwa na good communication skills. Nimejifunza kujieleza vizuri na pia kusikiza wenzangu wanasema nini. Pia nimejifunza time management kwa sababu zile task mbazo tunapewa kazini. Neneza kuzigawanisha kutoka kuwa na priority tofauti alafu unazifanya.

Kazi ninayoifanya au masoma ambao nilisombea ni ya computer science. Napenda sana kudevelop mimi ni software engineer. Changamoto kubwa ambayo naipata kwa sasa ni mfumko mpya wa AI ambao. Unakaa ni kama unatishia ama una threaten kazi yetu. Lakini napenda kazi hii na hua inafanya niki accomplish kitu hua nafanya naji build na nasikia fresh sana.

Hii nalingana, mtu walisema mkitaka kuenda mbali fanya kitu peke yako, mkitaka kufanya kitu waraka, kufanya na wenzako. Kwa hivyo, dipendi na kile kitu ambacho nafanya, nezafanya nikiwa peke yangu kama kihusu watu ngini, lakini kama pia ni timu wakinapenda kufanya kazi na wenzangu.

Mimi huwa ni vigumu sana kupiga picha, ni kujipiga picha Mi hupiga picha mara moja moja, sana sana kama niko katika sherehe ama kama ni siku yangu ya kuzaliwa ama kama siku ambayo nilikuwa na graduate Lakini siku ambayo ni normal, ni vigumu sana unikute nikipiga picha.

Mimi hupenda kunywa chai zaidi kuliko kahawa, lakini kunywa kahawa mara moja moja. Muda mwingi ambao mimi hukunywa chai ni asubuhi, napenda chai moto ambayo nimeekwa maziwa na sukari ya kutosha na majani chai. Nisipo kunywa huwa naskia nikama kichwa kinauma kwa umbali, lakini nitasikia siko sawa kabisa lazima ninywe chai kila asubuhi.

Mimi hutumia programu mingi kila siku. Sana sana lazima nitumia whatsapp kujadiliana na familia na marafiki. Pia lazima nitumie email kuangalia kama nina kazi mpya ama ninafaa kufanya kitu kingine ama mtu ananitafuta ananitafutia kazi tofauti tofauti. Pia youtube ni kitu ambacho mimi hutumia katika maisha yangu wa kila siku. Sana sana kutazama tutorials na kusikiza mziki.

La hasha mimi si fan mkubwa wa siasa ila haimanishi kwamba sifuatili nini kinachoendelea ni ile tu nimekuja kugundua siasa mingi huleta tu ugomvi kati ya watu kwa sababu kila mtu ana opinion zake na ni vigumu watu waelewane kwa hivyo spendi kujihusisha ama kuzungumuza sana kuhusu siasa.

Mchezo ambao napenda kutazama sana ni mchezo wa miguu, mpira wa miguu, yani football. Huu mchezo huwa na hisia mingi, katika zile dakika tisini wachezaji wanapo cheza, huwa zinakuwa na hisia mingi. Mchezo ambao naukumbuka wa kushangaza sana ni kati ya timu ninaipenda Chelsea na Man City, mwaka uliopita. Ambapo Chelsea na Man City litoka mabao nne kwa nne. Ulikuwa mchezo uliokuwa na hisia mingi na ulinifurahisha sana.

Mimi hupenda kuamka na jua, lakini pale ambapo inanibidi nilale mapema kama kesho yake niko na mahali nafaa kuamkia mapema, nitalala mapema Lakini ikifika ni kwa option kati ya hizo mbili, mimi hupenda kufanya vitu late kwa hivyo napenda kuamkia jua.

Uzoefu wakushangaza niliowahi kupata ni wakati nilisafiri kuenda mahali sikuwa nimezoa kabisa. Nilipata nafasi ya kukutana na watu wapia, kuona tamaduni tofauti na kujaribu vyakula ambavyo sikuwa nimewahi kula Ilishangaza kuona jinsi watu wanavyokuwa tofauti lakini bado wanashirikiana kwa amani.

Kwa kawaida, kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisike kidogo kuchoka hasa ukiwa mrefu sana. Lakini mimi hujaribu sana kuwa na subira na kuelewa kuwa ni sehemu ya maisha kila siku mara nyingine hutumia muda huo kuangalia simu, kusikiliza mziki au kufikiria mambo mengine.

Napendelea chakula chenye ladha ya kati, si kali sana wala si bland Napenda chakula chenye spice kidogo ili kiongeze taste lakini kisizidi kiasi pia na pia hupenda chakula chenye balance ya chumvi na viungo ili ladha iwe poa.